Kwa mda mrefu, kuna mazoea ambayo nimejenga ambayo ni mazoea mazuri. Kama vile kuwai kazini, kuhakikisha kuwa nimefika kazini kwa muda unaofaa, kusoma vitabu. Pia kufanya mazoezi, kila asubuhi mimi hufanya mazoezi. Pia kula chakula bora, nilikuja kugundua kuwa kula chakula bora kinafanya afya yangu iwe njema, kuheshimu watu wengine. Kuandika na kufanya utafiti, kujifunza kila siku kitu kipya, kuweka akiba na kuomba kila wakati. Mazoea haya nimeyajenga kwa muda mrefu na nafurahi sana kuyajenga kwani ni mazoea mazuri sana.

Kuna aina tofauti tofauti za vipawa. Kuna vipawa vya biashara. Kuna vipawa vya kazi ya mkono, kuna vipawa vya ubunifu, kuna vipawa vya mawasiliano, vipawa vya kielimu, vipawa vya michezo, na vipawa vya kisanii. Kati ya tofauti tofauti ya vipawa, kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kisanii, kipawa cha kuigiza. Mimi nina uwezo wa kuonyesha hisia tofauti tofauti. Mimi hujiamini mbele ya watu, mimi nina kumbukumbu nzuri ya maneno na mawasiliano mazuri ya sauti na lugha ya mwili. Ndio maana mimi nina kipawa cha uigizaji na nakipenda sana.

Nilipokuwa mtoto, nikikumbuka vizuri, nilivyoelezwa na mamangu, nilipenda sana kusoma nikiwa utotoni, nilikuwa napenda vitabu sana, vitabu vya kuandika, vitabu vya kuchora, na vitabu pia vya kusoma. Wakati nilipo kuwa nasomewa vitabu vya hadithi, nilikuwa na furahia sana na kutulia sana. Kwa hivyo, kwa wakati wa ututoni mwangu, nilipenda vitabu sana.

Kati ya mahali pa kimya na mahali pa kelele, mimi hupendelea sana sana mahali pa kimya. Mimi hupendelea mahali pa kimya manake kuna utulivu ambao mahali pa kimya huleta. Kuna upole, utulivu, mtu anaweza kufikiria kuwa mbunifu wakati hapo mahali pa kimya. Na pia mahali pa kimya huleta tu mazingira mazuri. Ndiyo maana kati ya mahali pa kimya na mahali pa kelele, muda wote nitachagua mahali pa kimya.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Mara ya mwisho nilipoenda tamasha la muziki ilikuwa wakati walikizo wa disemba. Nilipenda sana wakati huo. Nilifurahia sana kulikuwa na watu wengi. Kulikuwa na tikiti ambazo zilikuwa zinauzwa.

Jee, ninapenda historia? Ndiyo, mimi hupenda sana kujifunza historia. Kujifunza historia ni jambo la muhimu sana katika maisha ya mtu binafsi. Kwa ujumla, huu ndiyo umuhimu wake. Kwanza, historia hutusaidia kuelewa na kujua asili yetu, tamaduni zetu, na kukumbuka matukio muhimu yaliopita, jamii na taifa letu. Pili, kwa kujua yaliopita, tunaweza kuepuka kurudia makosa kama vita, ukoloni na uongozi mbaya. Na pia, historia huimarisha upendo kwa wanainchi na heshima kwa mashuja waliopigania uhuru na maendeleo. Na pia, kwa kujifunza historia za jamii tofauti tofauti, tunajifunza kuvumiliana na kuheshimiana. Mwisho maendeleo ya sayansi, siyasa na uchumi yamejengwa juu ya historia. Historia ni mwalimu wa maisha. Ndiyo maana mimi hupenda sana kujifunza historia.

Teknolojia ni kitu muhimu sana. Mimi hutumia teknolojia kila siku na sidhani kama ninaweza kukaa bila kutumia teknolojia kwani teknolojia ni kila kitu siku hizi. Teknolojia ndiyo tunatumia kuwasiliana na wengine. Teknolojia ndiyo tunatumia kufanya kazi. Teknolojia ndio tunatumia kununua bidhaa sokoni teknolojia ndio pia inatusaidia kupika vyakula iwapo ni chakula kigeni ambacho hatujui kupika teknolojia ndio inatusaidia kujua wakati pia teknolojia pia ndio inatusaidia kutupa habari za hapa nchini na pia nchi za nje. Kwa hivyo, mimi sidhani kama naweza kuishi hata siku moja bila teknolojia Kwani teknolojia ni kila kitu siku hizi.

Katia kuandika na kuongea, siku zote ntachagua kuandika. Kuandika husaidia unapotaka kumbukumbu ya kudumu. Pia, unapohitaji usahihi na umakini. Kuandika ni bora zaidi. Na pia, unapotaka kusoma au kuelewa kwa wakati wako, utarudia hilo kitabu ambalo ulikuwa umeandika. Kwa hivyo, kuandika itakuwa ni vizuri kwako. Na mwisho, kuandika husaidia kupanga mawazo vizuri. Unapoandika kabla uandike, unaeza kupanga mawazo yako kabla ya kuandika. Ndiyo maana, kati ya kuandika na kuongea, siku zote ntachagua kuandika. Kwani, kuandika ni bora kwangu.

Kuna aina tofauti tofauti ya vyombo vya muziki, kuna vyombo vya kupigwa kama vile ngoma na mariba, kuna vyombo vya kupuuliza kama firimbi, kuna vyombo vya kupiga nyuzi kama guitar, kuna vyombo vya kupiga funguo kama piano, kuna vyombo vya kielektronikia na mwisho kuna vyombo vya asili kama kayamba. Kati ya vyombo hivi, vyombo ambavyo mimi hupenda sana sana ni vyombo vya kupigwa funguo kama piano. Mimi hupenda vyombo hivi kwani hutumika kwenye aina nyingi za wimbo na huleta msisimko kwenye wimbo. Ndio maana, mimi hupenda chombo hiki cha muziki.

Je, ninaishi mahali nilipozaliwa. Mimi nilizaliwa Kenya kwenye mji linaloitwa nakuru. Lakini hivi sasa siishi nakuru. Mbali, nimetembea miji tofauti tofauti. Kwa hivi sasa, naishi mji wa Nairobi. Mimi hupenda sana mji huu. Ijapokuwa pia, ninapenda ule mji ambao nilizaliwa. Mjini niliozaliwa na mjini nao ishi hivi sasa, si mji sawa, ninaishi mjitofauti kabisa.